Programu gani ya simu hutumia kila siku? Programu ya simu yangu ninayoitumia kila siku ni ile ya WhatsApp hii ni programu ya mawasiliano ninayotumia kuongea na marafiki jamaa na watu ninaofanya kazi nao. Hii programu ni rahisi kutumia na haitumii data jingi kile nataka kuongea na mtu wangu.